Unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Sipendelei kitanda kigumu kwa sababu nitakuwa na ile ugumu wa kulala halafu pia naogopa kulala kwa kitanda kigumu kwa sababu nitaamka asubuhi nikiumwa na mgongo. Sipendi kuwa na maumivu katika mwili wangu. Napenda tu kitanda kizuri niweze kulala halafu niamke vizuri asubuhi niweze kufanya shughuli zangu za siku.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo. Kitu ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu naipenda simu yangu ya mkononi. Kwa sababu simu yangu wakati ambapo nimeweza kuboeka naingia tu kwenye mtandao naanza kuangalia TikTok pale watu wakisakata densi, watu wakiongelea kuhusu maisha yao, yaani inanifurahisha tu sana. Pia simu yungu ya mkono, naeza kutumiwa barua pepe pale gmail kupitia simu yungu ya mkono kwa hivyo nafuatilia vitu vingi. Pia naweza kuingia pale kwenye mtandao wa x naanza kufuatilia zile siasa ambazo zinaendelea. Ndiyo.

Unapendelea kusoma au kuandika? Napendelea kusoma. Napendelea kusoma kwa sababu kuandika huwa naona kuwa kuandika ni kazi nyingi. Kwa sababu kwa kuandika itabidi tena ufikirie uweze kuiandika alafu pia wakati mwingine mkono unachoka kuandika. Kwa hivyo ni heri kusoma unasoma alafu unaelewa kile ambacho unasoma. Lakini kuandika chini naona kuwa ni kazi mingi kwa sababu ya kuchoka mkono.

Je umewahi kutembelea ziwa au mto. Ndiyo nishai kutembelea ziwa. Ziwa mbalo nishai tembelea ni ziwa Victoria. Ziwa hili liko katika mataifa matatu. Kenya, Uganda na Tanzania. Ziwa hili ni kubwa. Nishai tembelea ziwa Victoria. Alafu pia nikaweza kupanda ile boti. Lakini wacha nikuambie nilikuwa na wasiwasi ya kuzama. Alafu pia mito kuna mito mingi huku kwetu kwa hivo. Huwa natembelea mito hivo kwanza wakati mwingine naenda kuchota maji mtoni.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo. Wakati wa likizo huwa napanga safari fupi kili niweze kuenda kutembelea zile maeneo kama maziwa mbuga za wanyama. Nikienda kuzuru haya maeneo huwa naona kuwa akili yangu inatulia. Halafu pia unajua nikiweza kutembelea haya maeneo huwa napatana na watu ambao wametoka sehemu mbalimbali ya nchi hiyo inafanya naeza kuwa na kuongeza ujuzi wangu na pia naweza kupata marafiki wapya.

Je unapenda kula samaki, ndiyo napenda kula samaki. Lakini mahali ambapo naishi, samaki itabidi uweze kununuwa samaki. Alafu pia samaki ni bei ghali, lakini nikisha nunua samaki hiyo nikuje tu kwa nyumba niweze kupika samaki vizuri, niweze kuchoma hiyo samaki kwa mafuta, alafu nije niweze kukanga kwa nyanya na vitungu na niongeze pia ile maziwa ya nazi. Na kuambia samaki hiyo ni tamu, lakini pia ukikula samaki itabidi uweze kuchunga ile mifupa ili isiweze kukudunga kwa sababu hakuna kitu mbaya kama kudungwa na mifupa ya samaki ni uchungu, na pia mifupa hizo ikiweza kukunyonga, ni uchungu kabisa.

Unapendelea mahali pa kimya au mahali pa kelele. Mi hupendelea mahali pa kimia kwa sababu hapo naona kuwa akili yangu imeweza kutulia haifikiri vitu mingi yani. Kuna ile amani ambayo inakuja ukiwa mahali pa kimya. Lakini ukiwa mahali pa kelele huwa unasikia kuwa unaudhika kabisa yani watu wanapiga kelele wameeka mziki kwa sauti ya juu unasikia kabisa hauna ile amani kwa roho. Kwa hivyo napendelea pale mahali pa kimya.

Je, unapenda hadithi za ajabu. Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanifungua akili. Alafu pia hadithi zinafanya niingie katika dunia tofauti, dunia ambayo unaanza kufikiria ukisikia hiyo hadithi. Alafu unajua hadithi za ajabu zinashangaza kabisa. Alafu hadithi hizi zinanipatia msukumo wa furaha kwa sababu inachanganya ile ucheshi na mafumbo. Yaani tu unasikia tu vizuri, alafu kuna ule ubunifu ambayo ulitumika katika hadithi hii.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Mwanzo kabisa napenda kuketi na familia yangu wakati ambapo tunakula. Napenda kula na familia yangu wakati ambapo tumeketi mezani sisi sote tunakula, tukipiga hadithi hapo, tukicheka-cheka. Hiyo ni kitu mzuri. Halafu pia napenda kutembea na familia yangu kuenda kuzuru mahali ambapo hatujaweza kufika kama familia. Hiyo ndio inanipendeza kuona kuwa familia yangu ina furaha, hiyo inanifurahisha kabisa.

Je, unapenda kulima bustani? Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu, napenda kupanda maua. Unajua ukiweza kuyapanda maua yanavutia ndege na pia nyuki. Unajua ukiamka asubuhi unaangalia bustani yako unapata kuwa nyuki wameweza kujaa pale, wananusia yale maua. Halafu pia kwenye bustani unapanda yale miti ya matunda. Unakuwa tu na bustani nzuri, matunda yakiiva, unaweza kuyachuna yale matunda pale badala ya kununua yale matunda. Pia matunda haya unaweza kukula matunda na majirani, familia. Yaani halafu, unajua pia yale miti ya matunda ambayo umeweza kuyapanda kwenye bustani pia. Yanaleta kivuli, unapata ile kivuli mzuri kabisa wakati wa jua, unaenda unalala kwenye kivuli, yaani kuko tulivu sana.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni ile programu ya TikTok. TikTok nayo mimi hunibamba kwa sababu nikiingia TikTok naona watu wanavyojiburudisha pale yaani hata nasahau shida zangu. Nikiona watu wamefika pale watu wanafurahia, alafu pia pale TikTok unaweza kujua yale matukio ambayo yameweza kutokea unayafuatilia tu vizuri, alafu pia unapata zile densi mpya pale tiktok hadithi nyingi nyingi yaani tiktok tu inanifurahisha na ndio kwa maana kila siku siku haiwezi isha kama mimi sijaingia tiktok.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto? Ndiyo, napenda kuoga na maji moto kwa sababu naogopa tu kuoga na maji baridi. Nikioga na maji baridi nasikia kuwa, ni kwamba mwili wangu haujang'ara. Halafu unajua ile baridi, halafu kwanza kwanza kama unaishi mahali baridi, halafu tena uoge na maji baridi. Ni kama utapata homa. Kwa hivyo hata na heri tu kuoga na maji ya moto, unajua tu umeoga vizuri, umeoga, mwili imesikia hiyo joto. Ndiyo. Lakini watu wengi pia naona kuwa wanapenda kuoga na maji baridi. Sana sana kukiwa na joto jingi.

Kumbu kumbu gani nzuri unayo kutoka utotoni? Kumbu kumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni na wakati ambapo nilikuwa natoka shule nikiwa mdogo alafu mzazi wangu alikuwa anakuja kunichukua nikiwa shule. Alafu wakati ambapo mzazi amekuja kunichukua alikuwa ananibeba mgongoni. Alafu tunaenda anani nunulia sharubati yani juisi. Ndiyo, alafu, unajua ukiwa mtoto venye tulikuwa tunafurahia. Mzazi wangu ameni nunulia sharubati. Alafu, anaenda pia ana kununulia viazi ambavyo vimepikwa na mafuta, yani chips. Unafurahia kweli kweli. Alafu, ana kuweka mgongoni tena mnaanza kutembea na yeye ilikuwa tu furaha nzuri.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Kwa siku huwa naoga mara mbili, asubuhi nikiamka, halafu jioni nikienda kulala. Naoga mara mbili kwa siku kwa sababu asubuhi nikiamka, napenda kuanza siku yangu nikiwa tu vizuri, nikinukia vizuri, kwa hivyo inanibidi nioge. Halafu usiku nikienda kulala pia, lazima nioge kwa sababu ya ule uchafu ambao nimekusanya siku nzima na ile jasho baada ya kutoka kazini.

Unaweka nenosiri salama vipi? Naweka nenosiri salama kwa kutumia nyuila imara ambazo ni mchanganyiko wa herufi, nambari na alama maalum. Pia situmii nenosiri moja kwa akaunti zote kwa vile nina akaunti nyingi. Kila akounti na nenosiri yake. Alafu kila akaunti ikona nyuila yake tofauti. Na pia nahakikisha kuwa simpi mtu yeyote nenosiri na kuwa situmii jina la mtu yeyote ambaye tunajuana naye kuwa nenosiri ya akaunti yangu kwa sababu hiyo itakuwa rahisi sana kwa mtu kufahamu nenosiri yangu. Alafu pia naepuka kuhifadhi nenosiri mahali pasipo salama. Mahali ambapo kila mtu ataweza kuiona nenosiri hiyo naepuka kuhifadhi pale. Alafu pia napenda kutumia uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama. Hii udhibitishaji wa hatua mbili ni ile ambayo kwa kizungu tunasema two-factor authentication.